Kazi yangu mimi huipenda sana. Kazi yangu ufanya kila wiki kutoka jumamosi adi jumatano. Kazi hii, sisi hupumuzika siku moja ambayo ni jumapili na kurejea kazini kama kawaida. Kazi hii sisi hufanya na marafiki, mandugu na kila mmoja. Na kinacho nifurahisha sana kazini ni bidii ambayo kila mmoja hutia ili tupate matokeo mema na pia heshima ambayo imedumisha katika kazi hii pia imeni imeninipa bidii zaidi ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.